Hapana, sihishi mahali nilipo zaliwa kwa sababu ya kazi. Vile, elimu pia ikafanya niondoke mahali nilipo zaliwa, pia kutafuta maisha bora. Ni jambo ambalo, liliweza pia kuwa changamoto lakini ilitoa uzoefu mpya na kujifunza mambo mapya. Ndio maana, sihishi mahali nilipo zaliwa.